Ndiyo, napenda kulima bustani, na ni kwa sababu inafundisha subira. Unapopanda mbegu, hakuna kelele, hakuna makofi, niwewe tuna udongo. Unamwagilia leo, kesho huoni kitu. Lakini unahamini tu, inanikumbusha jinsi maisha yalivyo. Kazi nyingi nzuri hufanyika kimya kimya. Na ile siku unaona jani la kwanza liki chomoza, unahisi furaha ndogo, lakini ya kweli ile ya moyoni kabisa.